Naomba kuzungumzia kuhusu mada yenye iko hapa. Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Nafanya mambo kadhaa kuwatia wenzangu moyo Hasa pale kazi inapokuwa ngumu au morali imeshuka. Jambo la kwanza lenye mi huwafanya ni kusikiliza kwa dhati. Mtu anahitaji tu askizwe. Nikisikia changamoto zao tayari wanahisi hawako peke yao. Jambo la pili maneno ya kutia moyo wa mi huwapea. Nasema kazi umefanya poa, endelea ivyo au tunaweza maneno madogo yana nguvu kubwa Jambo jingine mi hufanya ni kutambua juhudi zao Hata kama matokeo hayajawa makubwa napenda kusifu jitihada ilowapa hamasa ya kuendelea Jambo jingine mi huu wasaidia pale inapo wezekana Nikiona mwenzangu amelemewa nachukua jukumu kidogo kumrahisishia Nafanya jambo lingine kama kudumisha hali chanya Hata kwenye presha na jitahidi kuwa mtulivu na mwenye matumaini hisia hizo uambukiza wengine Pia mi huwa kumbusha lengo la pamoja Nikikumbusha kwanini tunafanya kile tunachofanya Kila mtu hupata nguvu mpya Kwa kifupi na jaribu kuwa mtu ambaye wezangu wakimuona au wakizungumza naye wanahisi nguvu imeongezeka si kupungua.

Mkate ninaupenda zaidi ni mkate wa ngano. Na kuna sababu kadhaa zinazo nifanya niupende kwa kiwango kikubwa. Sio tu kwa radha bali pia kwa faida zake kwa afya na matumizi ya kila siku. Kwanza mkate wa ngano una virubutisho vingi kuliko mkate mweupe. Una nyuzi nyuzi nyingi ambaza usaidia umengenye wa chakula ufanya mtu wa shibe kwa muda mrefu na kusaidia kuthibiti kiwango cha sukari mwilini Hii ni muhimu sana hasa kwa mtu anayefanya kazi au kusoma kwa sababu hukupa nguvu ya kudumu badala ya njaa ya haraka Pili radha yake ni ya kipeke ina radha nzito kidogo na ya asili Ukiupaka siagi ya karanga asali au hata kutumia na chai ya maziwa asubui, unakuwa mlo kamili na unaoridhisha. Pia unapendeza sana ukiwa umechomo kidogo. Tatu, napenda mkate wa ngano kwa sababu unanisaidia kuthibiti mtindo wa maisha hauchoki kuukula kila siku na hauleti hisia ya uzito tumboni kama mkate mupe unapoliwa kwa wingi ni chaguo zuri kwa mtu anayejali afya lakini bado anachaka kufurahi chakula Hata hivyo, siupigi mkate wa kawaida mweupe kabisa Kuna nyakati maalum, kama ukiwa umetoka kwa mali unatengenezewa ama mali kunatengenezewa chapati, mkate mweupe uwa mtamu sana asa ukiwa na chai au maziwa ya moto. Mkate wa ngano ndio chaguo langu la kwanza kwa matumizi ya kila siku, lakini mkate mweupe na utumia kwa nadra kama burudani.

Napata habari kutoka vyanzo mbali mbali vinavyo aminika na huwa naangalia mambo kwa upana ili kupata picha kamili sio upande mmoja tu Kwanza vyanzo vya habari vya kimataifa na kitaifa hivi ni pamoja na vyombo vikubwa vya habari vina vyo heshimika kama BBC, Aljazeera, Reuters na pia vituo vya ndani kama runinga, redio na magazeti vyanzo hivi hunisaidia kupata habari zilizo hakikiwa hasa zile za siasa, uchumi na matukio makubwa ya dunia na pia spoti Pili, machapisho ya kitaalamu na tafiti kwa maswala ya elimu, sayansi, teknolojia na afya na pata habari kupitia makala za wataalamu, tafiti za kitaaluma na ripoti rasmi kutoka taasisi zinazo husika Hii husaidia kuelewa mambo kwa undani zaidi kuliko vichwa vya habari Tatu, mitandao ya kijamii Lakini kwa tahadhari kubwa mitandao kama X, Facebook na YouTube inanisaidia kuona kinachoendelea haraka na kusikia sauti ya watu mbalimbali Hata hivyo, nachuja sana habari kutoka mitandao ya kijamii kwa kuzilinganisha na vyanzo vingine kabla ya kuziamini Nne, mawasiliano ya moja kwa moja na watu mazungumzo na watu kutoka sehemu tofauti, kazini, shuleni au jamii hunipa mtazamo wa maisha halisi hasa kuhusu maswala ya kijamii na changamoto zinazo wakumba watu kila siku Mwisho kuhakiki taarifa ni jambo muhimu kwangu Sipokei habari kama ilivyo bila kuuliza maswali na angalia chanzo muda ilipo tolewa nia ya mtoa taarifa na kama habari hiyo inadhibitishwa na vyanzo vingine. Kwa kifupi, napata habari kwa kuchanganya vyanzo rasmi. Utafiti, mitandao ya kijami na mazungumzo ya watu. Huku nikihakikisha ukweli kabla ya kuamini au kusambaza taarifa.

Unapenda kuvaa saa, ndiyo, napenda kuvaa saa, na si kwa ajili ya kuangalia muda tu, bali pia kwa maana na matumizi yake katika maisha kila siku. Kwanza kabisa, saa hunisaidia kuwa na nidhamu ya muda, kuvaa saa kunanifanya nijue muda wowote bila kutegemea simu. Hii hunisaidia kufika mahali kwa wakati kupanga shughuli zangu vizuri na kuepuka kuchelewa hasa kazini au kwenye miadi muhimu Pili, saa ni sehemu ya mtindo wa kuvaa ama fasheni saa mzuri huongeza mvuto wa mavazi Iwe ni saa ya chuma ya ngozi ya kisasa inaweza kuonyesha utu wa mtu kama ni mtu mtulivu, mtaalamu, huwa anayependa teknolojia. Wakati mwingine saa moja nzuri inaweza kubadilisha kabisa mwonekano wa mtu. Tatu, saa hubeba maana ya uwajibikaji na umakini. Kwa watu wengi, kuvaa saa huonekana kama ishara ya mtu anayejali muda wake na wa wengine. Pia ni kama kujikumbusha kwamba muda ni rasilimali muhimu isiyorejea nne kwa upande wa sasa kisasa napenda wazo la saa zinazosaidia kufuatilia afya kama mi mapigo ya moyo hatua unazotembea au hata kukumbusha kunywa maji na kufanya mazoezi Hii inafanya saa kuwa zaidi ya kifaa cha kuonyesha muda inakuwa msaidizi wa maisha hata hivyo, kuna nyakati ambapo sivaa saa hasa nikiwa nyumbani au nikitaka kupumzika kabisa bila kufikiria muda kama vile siku ya mapumziko Napenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kupanga maisha kuongeza mtindo na kunikumbusha dhamana ya muda.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na wazi Kwa sababu naamini maoni hata yale magumu kusikia yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha ukwaji wa mtu Kwanza kabisa nasikiliza bila kukatiza nampa anayetua maoni nafasi ya kuweleza mawazo yake kikamilifu Hii unisaidia kuwelewa ujumbe wake ya halisi badala ya kujibu kwa isiya hau kujitetea haraka kusikiliza kwa makini pia umfanya mwenzangu haisi kueshimiwa Pili, na jaribu kutenganisha isia na ujumbe Si kila mahoni yanaotelewa kwa njia mzuri Lakini mara nyingi kuna ukweli fulani ndani yake Hata kama mahoni lameniumiza kidogo unajuliza Una jambo la kujifunza hapa Hii unisadia kukua badala kukwama kwenye isia Jambo la tatu na shukuru anayetowa maoni Si raisi kwa mtu kumuambia mwenzake ukweli Asa kama ni maoni ya kukosoa Kwa kushukuru unaonesha kuwa na dhamini uaminifu wake na inaonyesha nadhamini uaminifu wake na Ninahamasisha mwasiliano ya wazi siku zijazo Pia nachambua maoni kwa kina Si maoni yote nayachukua moja kwa moja na ya angalia kulingana na malengo yangu, mazingira na ukweli wa hali ilivyo Nikiyaona yana msingi nayatumia kujiboresha yasiyo na msingi nayapokea kwa heshima lakini siyarusu yanivunje moyo Jambo la mwisho nachukua hatua pale inapoitajika Mahoni yana maana zaidi yakifuatwa na mabadiliko kama nimeelekezo sehemu ninapoitaji kuboresha na jitahidi kufanya kazi juu yake na kuonyesha kwa vitendo kuwa nimelewa Naona maoni kama kiyo yanaweza kuonyesha sehemu nzuri na zile zinazo itaji marekebisho Nikiapokea kwa akili wazi na amoyo wa kujifunza unisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Ndio, nimewai kusafiri kwa ndege. Naniuzoevu unao, unaonivutia sana kwa sababu, unaniunganisha hisia za msisimko, utulivu na mshangawa kwa wakati mmoja. Kabla ya safari, nilikua na msisimuko wa maandalizi, kuwakiki tiketi, kufika uwanjani, kupitia ukaguzi na wa usalama, na kuona ndege kubwa zikituwa na kuruka. Uwanja wa dege ulikuwa wenye hali ya kipekee, watu wa mataifa tofauti, lugha mbalimbali na kila mtu alikuwa na safari au ndoto yake. Wakati wa kuruka, hisia niya kipekee sana. Nilihisi ndege ikiongeza mwendo na kuinuka kutoka adhini. Kulikuwa na mchanganyiko wa furaha kidogo na mshangao kuona dunia ikibaki chini, mijengo ikionekana ndogo barabara kama mistari na mawingu Nilikuwa napita, nikitu kilicho nifanya nitambue jinsi dunia, ilivyo kubwa na binadamu alivyo mdogo safari ikiwa ngani kulikuwa na utulivu fulani unakaa unafunga mukanda, unasikiliza malekezo na mara nyingine unatazama inje dirishani na kupumzika huu ulikuwa ni wakati mzuru wa kutafakari, kusoma, au ata ni lilala Nikitazama mawingu meupe na anga pana, akili ilipata nafasi ya kupumua Tulipokaribia kutua hisia zilibadilika tena Kulikuwa na matarajio wa mapya na nilikuwa najuuliza, nchi au miji uu utanifundisha nini? Nitakutana na watu wa haina gani kutua salama huleta, faraja na shukran.

Ningependa kuona maendeleo ya kikweli na ya kudumu kutoka kwa jamii yangu maendeleo ambayo yanaguza maisha ya watu moja kwa moja na kujenga mustakabali bora kwa vizazi vijavyo Kwanza, maendeleo ya elimu, ningependa jamii idhamini elimu si kwa vyeti tu bali kwa ujuzi halisi shule zenye rasilimali bora walimu wanaodhaminiwa na vijana wanaofundishwa kufikiri, kubuni na kutatua matatizo. Elimu ikiboreshwa, jamii nzima hupanda ngazi, kiakili, kiuchumi na kimaadili. Pili, maendeleo ya kiuchumi na ajira. Jamii inayopinga hatua pale ambapo vijana na watu wazima wanapata fursa ya kujiajiri au kuajiriwa kwa haki Ningependa kuona biashara ndogo zikisaidiwa, ubunifu ukipewa nafasi na watu wakihimizwa kuzalisha badala ya kutegemea msaada uchumi imara hupunguza umaskini na uhalifu Tatu, maendeleo ya maadili na mshikamano jamii yenye maendeleo si ile ya ya majengo marefu tu, bali ile yenye watu wanaoheshimiana kusaidiana na kuwajibika ningependa kuona watu wakijali wenzao, kupunguza chuki, ukabila na ubinafsi na kujenga umoja wa kweli. Nne, maendeleo ya afya na ustawi wa maisha huduma bora za afya, maji safi, mazingira safi na huelewa afya ya akili ni muhimu sana jamii yenye watu wagonjwa au wanaoteseka kisaikolojia haiwezi kusonga mbele kwa kasi Tano, maendeleo ya uongozi na uwajibikaji Ningependa kuona viongozi, wanaotumikia jamii kwa uaminifu Wanaosikiliza sauti za wananchi na kutumia rasilimali kwa manufaa ya wote uongozi bora huweka msingi wa maendeleo mengi mengine yote Kwa kifupi, ningependa jamii inayokuwa kwa pamoja Si wachache kufanikiwa huku wengine wakibaki nyuma jamii inayoweza inayowekeza kwa watu wake inathamini mtu na inaangalia mbele kwa matumaini na mipango dhabiti.

Ndiyo, ningependa kucheza ngoma, na kwa kweli, naiyona ngoma kama kitu chenye maana kubwa kuliko burudani tu. Kwanza kabisa, ngoma ni njia ya kujieleza. Kupitia ngoma, mtu anaweza kuonyesha furaha. Msisimuko, au ata kuachilia mawazo mazito bila kutumia maneno. Mwili unapofuata midundo ya mziki, akili pia upata nafasi ya kupomzika na kujiachilia. Pili, ngoma ni mazoezi mazuri mwilini. Inasaidia kuchoma kalori, kuimarisha misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Ngoma unifanya nione mazoezi kama kitu cha kufuraisha. Sia dabu, unacheza unatabasamu na bila hata kutambua tayari umefanya mazoezi. Tatu, ngoma hunganisha watu. Iwe ni ngoma za kitamaduni, za kisasa au za kijamii. Ulete watu pamoja bila kujali umri, lugha au tofauti zao. Unapocheza na wengine kuna kuwa na hisia ya umoja na furaha pamoja. Nne, napenda wazo la ngomo za kitamaduni kwa sababu ubeba historia na utambulisha wa jamii Kila watua ya ngomo inamaana hadithi, haujume fulani kucheza ngomo hizo ni kama kuifadhi na kuweshimu utamaduni Tano, napenda ngomo za kisasa kwa sababu zinabunifu uhuru na mchanganyiki wa mchindo manimali ya mziki zina kupa nafasi ya kuwa wewe mwenyewe bila kufuata sheria nyingi Ndiyo kwa kifupi napenda kucheza ngomo kwa sababu inanipa furaha afya na hisia ya kuungana na wengine.

Ndiyo napenda kupanda milima na si kwa sababu ni mchezo tu wa mwili mbali pia ni uzoefu wa kipekee na wakisaikolojia ya kimwili na kiroo changamoto na mshangao kupanda mlima si raisi inaitaji nguvu uvumilivu na kupanga Hii ni changamoto ya mwili na akili ambapo najifunza kuthibiti uchovu baridi joto na vikwaza vya kijiografia Kila hatu unapopanda unajua kuwa umekaribia kilele na hisia za furaha pale unapofika juu ni za kipekee kabisa ni hisia ya kushinda vikwazo vya kibinafsi kama kusema nimefika hapa licha ya changamoto Jambo la pili unaeza ungana na asili kupanda mlima kunakupeleka katika usiano wa moja kwa moja na asili Unaona mito, misitu, mawingu, ukiyapita na manthari ampayo mara nyingi hauwezi kuona kwa njia nyingine Anga safi, upepo wa mlima na sauti za wanyama hau maji yanayo pita ni kitu kinachokufanya uisi amani na unyenyekevu kuimarisha mwili na akili Hii ni mazoezi ya kipekee mwili, hupanda mlima kunajenga misuli kuimarisha moyo na kuongeza nguvu ya kuvumilia uchofu akili, unapojitaidi kupanda mlima, akili upata nafasi ya kumaliza mawazo, kupanga mambo na kuwa na uwazi wa kiakili hii ni aina ya meditating ukiwa auwezi kuzingatia chochote usipokuwa hatua, isipokuwa hatua unazochukua, kujenga ujasiri na ubunifu Kila mlima una changamoto zake, njia zisizo wazi, mawe atari, baridi hau joto au upepo mkali Kupitia uzoefu unajifunza kuzingatia atua kwa atua, kufanya maamuzi ya araka na kujiamini zaidi Hii uathiri si tu kwa maisha ya kupanda, bali kila sehemu ya maisha ambapo unaitaji ujasiri wa udhubutu.

Kufanya mazoezi ni jambo la maana sana kwa mwili na hasa kwa akili na pia kwa afya ya mwili wako. Nitaanza na kueleza jinsi ninavyoafanya kutoka asubuhi. Asubuhi mimi uamka na kuanzisha nguvu. Kila asubui napendelea kuamuka mapema na kuanza kwa mazoezi ya mwili wa msingi. Kila semu ya mwili inafanya upanuzi. Misuli hujituliza na mwili uamka. Hii unisaidia kuondoa uchovu wa usingizi na kuimarisha mtiririko wa damu Jambo lenyewe ni kurukaruka Hii ni kwa ajili ya kuongeza moyo na kuanzisha nishati ya siku Hii husaidia akili kuwa makini zaidi na mwili kuwa tayari kufanya kazi nzito. Mchana mazoezi ya nguvu. Baada ya kazi au masomo ya asubuhi Mara nyingine napenda mazoezi ya moyo na kimisuli. Hii ni iwapo mazoezi ya kuteleza kidogo kwenye treadmill. Hii husaidia moyo kufanya kazi vizuri, kuongeza stamina na kuondoa mawazo. Jambo jingine jioni naanza na kupiga push-ups. Hii unaimarisha misuli ya mwili mzima. Hii ni muhimu kwa afya na unaongeza nguvu za mwili. Jioni mimi hupumzika na kutafakari. Baada ya shuguli nzito za mchana napenda kufanya mazoezi ya kutulia. Kutembea kwa utulivu, kuangalia manthari, kusikiliza ndege au upepo na kuzungumza kidogo na wenzangu, hii husaidia akili kupumzika. Faida ya mazoezi yangu kila siku ni naweza imarisha afya ya moyo na misuli, kuondoa mawazo na kuimarisha akili, kuongeza nguvu na udhabiti, kuweka ratiba yenye nidhamu, mazoezi hufundisha mpangilio na ustahimilivu, kuboresha usingizi. Baada ya mazoezi mwili hupumuzika vizuri usiku.

Napenda kula mboga nyingi tofauti na sikwa sababu ni chakula tu mbali pia ni ni chanzo Chaafya virutubisho na latha za kipekee Ebu nieleze kwa kina mboga ninazo pendelea Kwanza mboga za majani yenyerangi ya kijani Hii ni pamoja na mfano wa hizi mboga ni sukuma wiki mboga za mchicha managu au mchicha wakienyeji Sukuma hiini moja hapo ya mboga zinazo penda sana ni rahisi kupika haina gharama kubwa na inanyuzi nyuzi Amboza zinaongeza vitamini A na cha Sukuma wiki usaidia kuimarisha mfumo na mmengenyo na kuongeza nguvu mboga za mchicha ina proteini madini ya chuma hii ni nzuri kwa afya ya moyo na kuimarisha nguvu za mwili managu au mchicha wa kienyeji latha yake ni ya kipekee na mara nyingi upikwa na nyanya na vitunguu ikileta mchanganyiko wa harufu na latha nzuri mboga za mizizi Mfano wa hizi mboga ni karoti viazi vitamu karoti latha yake tamu kidogo na ni nzuri kwa macho kwa sababu inasaidia kuona vizuri viazi vitamu si mboga ya za majani lakini napenda kuvitumia kama chakula kikuu na pamoja na mboga, hizi hutoa nguvu polepola na imarisha ni shati ya mwili mboga zinazo imarisha afya, hii ni pamoja na karafu Inapikwa kwanjia tofauti kwa kukanga kidogo au kwenye supu Inalatha nzuri na inasaidia afya ya mfumo wa mmengenyo mboga za mchanganyiko na viungo, ini pamoja na nyanya vitunguu pilipili hoho Izi ni mboga kuu lakini napenda kuzitumia kupika mboga nyingine Zinaboresha latha arufu na hata kuongeza virutubisho Mchicho wa kienyaji na kunde mchanganyiko wa proteini na mboga unipa chakula kamili Kinacho nipa nguvu na kutosheka.

Msimu gani wa mwaka unapenda zaidi? Msimu ambao wa mwaka napenda zaidi ni msimu wa krismasi hii ni msimu ambao unafanyika kwa mwezi wa mwisho wa mwaka huu ni mwezi wa Disemba Hapo ndio kunakua na krismasi na kunakua na siku kuu kadhaa kadha wa kadha siku kuu ya kwanza ni ya krismasi ambapo wakristo husherehekea kuzaliwa kwa yesu kristo na siku kuu nyingine inayokuja ni siku kuu ya kufunga mwaka na kupata mwaka mwingine huu ndio msimu ambao watu wengi katika nchini huburudika watu wengi hukua kwenye mapumziko ya kazi watu wengi husafiri manyumbani mwao ili kupatana na mafamilia na marafiki zao huu ndio msimu wa kupendeza ambao watu hupatana pamoja Wanafurahia wanakula pamoja wanachinja mbuzi huu ndio msimu wa muhimu na ambao mimi naupendelea sana katika katika maisha yangu huu msimu pia unaweza enda vakesheni uende ukatembee uende ukafurahie na wenzako wafanyakazi watu wa familia Muende mukafurahie na kujiburudisha kwa mambo mbalimbali huu ndio msimu ambao mimi napendelea.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, riwaya, vitabu vinavyo zungumzia siasa na vitabu vinavyo zungumzia teknolojia. Kwanza, napenda kusoma adithi. Hadithi hunifurahisha, huburudisha na hua nasoma kuu ndani ya hadithi yake. Vitabu vya teknolojia, hizi ni vitabu ambavyo vinakupa maarifa. Zinakupa maarifa jinsi teknolojia inavyokua na zinaweza kukupa nafasi ya wewe mwenyewe kuipa shukuran na kuwapea shukurani watu wanawasaidia ya kukua kwa teknolojia. Hizo ni kitabu vingine amabazo napenda kuvisoma. Sababu zanipa maarifa na sio maarifa peke zinaburudisha na pia zinanipa kutulia kwa akili. Vitabu zingine napenda kusoma ni vitabu za siasa na historia Napenda kujua historia yangu, historia ya nchi yangu, historia ya jamii yangu Hii inanisaidia pia kupa heshima jamii yangu na kujua jinsi ilivyo kuwa kutoka wa kiwango hiki hadi kingine Napenda kusoma pia vitabu za siasa kwa sababu zanipa maarifa na kujua jinsi siasa za nchi yangu zinavyoendelea na kunipa furaha mbali pia huburudisha na hutuliza akili.

Napenda kurasisha viva vyangu mara kwa mara Kwa sababu isi tu inalinda utendaji wa mbali pia usaidia kuzuhia matatizo kuongeza ufanisi na kuwakikishe usalama na naweza kueleza kwa kina na jambo la kwanza vile vile vile vya siku vya kila siku kama simu kombuta Kila siku nafanya ukaguzi wa haraka Naangalia kama vifaa vina nguvu ya kutosha, kama programu zimefungwa vizuri na kama kuna tarifa, zisiso itajika zinazoweza kuchukua nafasi. Kila mara ninapofanya kazi au kupata ujumbe na pakua sahisho za programu ili kuwa kikisha ziko salama na zinafanya kazi vizuri. Hii inanisaidia kuwepuka virusi zisisotarajiwa kwa simu. Pili vifa vya kazi kama kamera au vifa vya audio Kila wiki au kila mwezi naupati ukaguzi wa kina kwa mfano kamera napata kukuosha lensi na kubadilisha inapofanya Vifa vya audio upitiwa na wire na sauti za mitandao Hii nakikisha vifa vinafanya kazi vizuri wakati wowote inapo hitaji na kuwepuka kuchelewesha kazi kwa sababu ya tatizo la kiufundi Vifa vya mwili na teknolojia kijitali Kila wiki napakua data kurekebisha mipango na kwakikisha moto iko sawa Kila mwezi nafanya update ikiwe inapatikana kwakikisha Senza zinafanya kazi kwa usahihi sababu ya kusahisha mara kwa mara ni usalama Kusahisha mara kwa mara kuna zuiya udukuzi na matatizo ya kiufundi Jambo lingeni utadaji bora Vifa viyote finafanya kazi kuaraka bila kuchelewa kuepuka matatizo makubwa kama unakaribia kazi muimu na kifaa akiitaji update Naweza kukosa kufanya kazi au kusababisha asara Kwa kiufupi napenda kusahisha vifa viyangu kila siku kidogo kwa uangalizi Kila wiki kwa ukanguzi na wakina na kila mwezi kwa ukanguzi mkubwa Hii nakikisha kila kifaa kiko tayari, kinafanya kazi uzuri na kinaishi muda murefu.

Napenda kusherehekea mwaka mpya. Na kwa kweli ni wakati wa msisimuko kutafakari na kuanza upya. Hapa naeza kueleza kwa kina jinsi na pendelea kusherehekea. Kwa sababu nafanya hivyo kwa kila wakati. Jambo la kuanza ni kuandaa mapema. Kabla siku ya mwisho ya mwaka, napenda kupanga mapumziko ya nashuguli. Hii ni pamoja na kupanga chakula, kutengeneza mziki na kupanga muda wa familia na marafiki kuandaa mapema kunaakikisha kuwa siku hiyo ni siku ya amani, furaha na msisimuko bila mawazo ya gafla shuguli za kufurahia, kula na marafiki ama familia siku ya mwaka mpya huwa ni siku muhimu kushirikiana chakula vizuri na mchanganyiko wa boga nyama. Hii uleta furaha ya pamoja na mshikamano wa kijamii. Mziki na ngoma. Napenda kucheza na kusikiliza mziki wa furaha. Kuimba, kuimba, pamoja na kucheza ngoma. Mziki ni njia ya kumaliza mwaka kwa hisia nzuri. Kutafakari na mipango. Kumbuka mwaka uliopita napenda kuchukua muda kutafakari mafanikio, changamoto na masoma ya maka uliopita Hii ni muhimu kwa kujua ni wapi nipo na wapi nataka kufika Naeza ni kaandika malengo na penda kuandika malengo ya mwaka mpya, kimaisha, kielimu, kifedha na kiafya Hii huunda ramani ya maisha na hufanya mwaka mpya uwe na mwelekeo Jambo la nne, sherehe za kipeke na halama ya kuanza upia Wakati mwingine, masherehe ya mwaka mpya huwa ni alama ya kuwanza upya, kuwachilia uzuni na matatizo ya mwaka uliopita, napenda kutumia muda huu kuungana na wengine. Kuonyesha shukurani na pia kujipendekeza mwenyewe kwa kuchukua hadi na kuboresha maisha yangu. Jambo la tano usia za mshikamano. Kusherehekea mwaka mpya ni zaidi ya chakula au ni hisia za matumaini, mshikamano na furaha. Kuona watu wakicheka kusherehekea pamoja na kushirikiana ndoto kunaleta nguvu mpya ya kuanza mwaka kwa moyo safi Kwa kifupi napenda kusherekea mwaka mpya kwa furaha, tafakari na mipango Chakula kizuri, mziki na ngoma kuenda kuona nje kutembea, kuandika malengo na kuungana na mafamilia au marafiki Hii inafanya mwaka mpya kuwanza kwa nguvu matumaini na msukumo wa kipekee.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Na sipendi tu kwa sababu ya ladha yake. Bali pia napenda kwa manufaa na faida zake kwa afya na namna inavyo ongeza nguvu na nishati. Naweza nikaeleza kwa hoja moja kwa moja. Hoja la kwanza, ladha ya urahisi ya kunywa. Maziwa ya na ladha tamu kidogo, laini na ya kiasili. Napenda kunywa maziwa ya kawaida na ya asubuhi pamoja na chakula cha kiamshakinywa au kabla ya mazoezi, hii husaidia kuanza siku kwa nguvu Pia napenda maziwa ya baridi, pale joto likiwa kali ni kitulizi cha haraka Naweza pia kuchanganya na chai au kwa ladha nzuri zaidi faida za kiafya, nguvu na protini maziwa ya na protini zinazosaidia misuli, nguvu na kuimarisha mwili madini muhimu yana kalsiamu ya vitamin D ambazo ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno maziwa pia huchangia kiasi kidogo cha maji mwilini na kusaidia kunyauka pale jua likiwa kali au baada ya mazoezi mbinu tofauti za kunywa maziwa ya kawaida napenda sana kunywa maziwa freshi au maziwa ambayo yamechemshwa maziwa ya matunda mara nyingine napenda kuchanganya na mtindi au. Napenda kuchanganya na mtindi kwa ladha ya kipekee na virutubisho zaidi. Maziwa kwenye chai. Chai ya maziwa ni njia nzuri ya kufurahi ladha ya chai na faida za maziwa kwa wakati moja. Hapa nina sababu za kupenda maziwa afya. Maziwa hutoa madini na protini muhimu kwa mwili. Nishati hufanya mtu ashibe na kutoa nguvu pole pole badala ya kumeza sukari pekee. Furaha na utulivu, ladha ya asili baridi au moto hufanya mtu ahisi furaha kifedha na kiakili.